Kazi gani unayoithamini zaidi Kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayohusisha kusaidia wengine na kuleta mabadiliko. Napenda kazi zinazohimiza ushirikiano, uaminifu na kujenga jamii bora kazi kama hizi hufanya nijiskie nafurahi na yenye maana kwa sababu ninaona matokeo ya juhudi zangu na jinsi zinavyosaidia watu wengine.

Niambie kuhusu mahali unapoishi ninaishi katika nyumba ya kupanga iliyo katika eneo la makazi matulivu, mazingira ya eneo langu ni safi, kuna majirani wachache na barabara nzuri. Hivyo ni rahisi kuishi nilihamia hapa mwaka mchache iliopita. Kutokana na kazi na urahisi wa kufikia huduma muhimu ninachopenda zaidi kuhusu eneo hili ni utulivu wake na jinsi huduma kama maduka na usafiri vilivyo karibu kwa ujumla ninajihisi salama nikiwa na raha mahali ninapoishi.

Unajistawisha vipi wakati wa likizo Wakati wa likizo huwa najitahidi kujiwasitisha kwa kupumzika na kufanya mambo ninayo yapenda mara nyingi huwa nasafiri au kutembelea marafiki na familia ili kubadilisha mazingira hiyo huwa natimuya huo muda kujifunza mambo mapya kusoma au kufanya mazoezi ya mwili.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu anayenza kazi ushauri ningempa mtu anayenza kazi ni awe na bidii uvumilivu na moyo wa kujifunza ni muiumu kuuliza maswali kusikiza maoni na kujifunza kutokana na makosa pia asihofu changamoto bali azichukulie kama fursa ya kukua kujijenga nidhamu heshima na mawasiliano mazuri kazini.